Kila jioni kabla ya kulala, huwa na fanya huwa nafanya kupanga mambo nitakayo, ratiba nitakayo fuata kufanya vitu kesho. Halafu baada ya hapo kama naenda mahali napanga mavazi nitakayovaa na kile kiamshakinywa nitakacho kunywa kesha halafu na omba na tena na tafakari na lala.

Napenda kuvaa nguo rahisi lakini nadhifu zinazoniacha nijisikie huru na mwenye kujiamini. Maranyingi hupendelea mavazi ya nayo lingana na mazingira niliopo. Kama vile nguo za kawaida wakati wa nyumbani au matembezi na nguo rasmi ninapukua kazini au kwenye hafla muhimu.

Mara nyingi mimi hucheza na marafiki zangu wa karibu kwa sababu wao ndiyo ninaoelewana nao vizuri na nina uhuru wa kuwa mimi mwenyewe. Marafiki hawa tumekuwa pamoja au tumefahamiana kwa muda mrefu. Hivyo kuna uaminifu na maelewano mazuri kati yetu. Tunapokutana huwa tunacheza michezo mbalimbali kulingana na muda na mazingira tulio nayo. Kama vile mpira wa miguu, michezo ya ndani kama drafti au karata. Na wakati mwingine, michezo ya kisasa ya simu au kompyuta. Kucheza na marafiki hunipa furaha kubwa sana kwa sababu siyo tu michezo. Bali ni muda wa kushirikiana, kucheka na kusahau changamoto za maisha ya kila siku. Wakati wa michezo hujifunza kushirikiana kama timu kuheshimiana na kukubaliana hata pale panapotokea ushindani au kutofautiana kwa mawazo. Michezo hunifudisha uvumilivu na nidhamu. Hasa pale ninaposhindwa na kulazimika kukubali matokeo kwa moyo wa michezo. Pia wakati mwingine hucheza na ndugu au na familia hasa ninapokuwa nyumbani hii hunisaidia kuimarisha uhusiano wa kifamilia na kuleta ukaribu zaidi. Kucheza nao hunifanya nijisikie salama na mwenye furaha kwa sababu ni muda mrefu wa kuonyesha upendo na mshikamano. Kwa jumla, kucheza na marafiki na watu wa karibu ni sehemu muhimu ya maisha hunisaidia kuboresha afya ya mwili na akili kupunguza msongo wa mawazo na kujenga mahusiano mazuri na watu wanaonizunguka, ndiyo maana ninathamini sana muda ninaotumia kucheza nao mara mingi.

Habari hupatikana kutoka vyanzo mbalimbali na kwa upande wangu hutumia njia tofauti kuligana na muda na aina ya taarifa ninazo hitaji. Chanzo kikuu cha habari ninacho tegemea sana ni vyombo vya habari vya kidigitali. Hasa kupitia simu ya mkononi. Kupitia simu unaweza kusoma habari kwenye tovuti za magazeti. Kuangalia taarifa za habari. Mtadaoni na kufuatilia mitandao ya kijamii ambayo hutoa taarifa za haraka kuhusu matukio yanayo endelea duniani na katika jami. Pia hupata habari kupitia redio, televisheni hasa kwa taarifa muhimu kama siasa, afya, elimu na maswala ya kijamii. Redio hunisaidia sana hasa ninapokua safarini au nikifanya kazi. Kwa sababu naweza kusikiliza habari bila kuhitaji kuangalia skrini. Televisheni nayo hunipa picha halisi ya matukio. Jambo linalo nisaidia kuelewa habari kwa undani zaidi. Chanzo kingine muhimu cha habari ni mazugumuzo ya watu wengine kama familia, marafiki na wenzangu wa kazi. Kupitia mazungumuzo haya mara nyingi hupata habari za kijamii au maeneo ya karibu ambazo wakati mwingine hazipo sana kwenye vyombo vya habari. Hata hivyo huwa makini kuchuja habari hizo na kuhakikisha ukweli wake kabla ya kuziamini na kuzisambaza. Kwa ujumla, ninaona ni umuhimu kutumia vyanzo zaidi ya kimoja cha habari ili kupata taarifa zilizo sahihi na zilizo kamili. Kupata habari hunisaidia kuelewa kinacho endelea duniani, kufanya maamuzi bora na kushiriki kikamilifu katika maswala ya kijamii na kitaifa.

Napendelea viatu vya michezo zaidi. Hasa aina zinazotoa faraja na uimara. Sababu kubwa inayofanya nipende viatu vya michezo ni kwa sababu vinafaa katika mazingira mengine ya maisha ya kila siku. Naweza kuvitumia, ninapovitembea, ninapofanya mazoezi, ninapokuwa safarini, au hata ninapokuwa kwenye shughuli zisizo rasmi. Viatu hivi, hunifanya nijisikie huru na salama kwa sababu haviumi miguu na uhuru haswa kutembea kwa muda mrefu bila kuchoka. Mbali na faraja napenda viatu vya michezo kwa sababu ya muundo na mwonekano wake. Viatu vya aina hii huja katika mitindo ya rangi mbali mbali. Jambo linalonipa uhuru wa kuchagua kulingana na mavazi niliyovaa au tukio nililohudhuria. Pia vinaweza kuvaliwa na nguo tofauti kama suruali, jeans au hata nguo ya kawaida. Hivyo hunisaidia kuonekana nadhifu bila kujisumbua sana. Hata hivyo si kwamba sipendi aina zingine ya viatu. Ninapokuwa kwenye hafla rasmi au mazingira yanaohitaji heshima zaidi. Hupendelea kuvaa viatu rasmi kama viatu vile viatu vya ngozi, viatu hivi hunipa mwonekano kwa heshima, kujiamini na ukomavu. Huonyesha kuwa ninajali mwonekano wangu na ninaelewa mazingira niliopo. Ingawa hunivaa, faraja sawa na viatu vya michezo ninaona vina umuhimu wake. Katika maisha. Pia huzingatia sana ubora wa viatu ninavyonunua napenda viatu vinavyodumu kwa sababu muda mrefu na vinavyotengenezwa kwa vifaa bora. Kwa sababu vinanisaidia kulinda afya ya miguu, viatu vibaya vinaweza kusababisha maumivu au matatizo ya miguu. Hivyo hujitahidi kuchagua viatu vinavyofaa ukubwa wa mguu wangu vinavyoruhusu hewa kupita kwa ujumla napendelea viatu vinavyonipa faraja uimara na mwonekano mzuri. Aina ya viatu ninavyovaa hutegemea mazingira shughuli ninazofanya na hali ya siku hiyo. Viatu ni sehemu muhimu ya mavazi na ninaamini kuchagua viatu vizuri huchangia sana katika ustawi wa mwili na kujiamini katika maisha ya kila siku.

Napanga kazi zangu kwa njia ya mpangilio na nidhamu. Ili kuhakikisha ninakamilisha majukumu yangu kwa wakati na kwa ufanisi. Kwanza huchukua muda na kuangalia yeyote ninayopaswa kufanya katika siku au wiki husika. Hii inaniwezesha kuona kazi zote kuzipanga kwa umuhimu na kuamua ni ipi ya kufanya kwanza. Kazi ambazo ni za dharura au zina muda mfupi wa kukamilika huwa zipo mstari wa mbele huku zisizo na dharura hubaki huku kwingine.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbalimbali kwa sababu ninaamini kuwa jamii ni sehemu muhimu ya maisha ya mtu na maendeleo ya mtu mmoja yanategemea pia na maendeleo ya watu wanaomzunguka. Kwanza kabisa ninajitahidi kushiriki kwa kudumisha mahusiano mazuri na watu wakaribu kama majirani, ndugu na marafiki kuwa na mawasiliano mazuri kusalimiana, kusaidiana na kusikilizana ni msingi muhimu wa mshikamano wa kijamii. Hata mambo madogo kama kusaidia jirani au kushiriki mazungumzo ya kuchanga huimarisha umoja katika jamii. Pia kushiriki katika jamii kupitia shughuli za kijamii. Na za maendeleo hizi zinaweza kuwa kazi za usafi wa mazingira kama kusafisha maeneo ya pamoja kupanda miti au kushiriki katika kampeni ya kulinda mazingira.

Napenda zaidi rangi ya mtulivu na za asili kwa ukuta wa chumba kama vile buluu ya anga, kijani cha miti na beige. Sababu kubwa ya kuchagua rangi hizi ni kwa sababu hunisaidia kutuliza akili na kuleta amani ndani ya chumba. Jambo ambalo ni muhimu sana pale ninapopomzika na kufanya kazi nyumbani rangi tulivu hufanya chumba kiwe na hali ya kupumzika na kunisaidia kuzingatia kazi au kusoma bila usumbufu wa macho au akili. Kwa upande mwingine pia napenda kuingiza rangi zinazochangia furaha kama manjano ya nyepesi au rangi ya peach hasa kwenye sehemu dogo au vifaa vya ndani rangi hizi. Huchangia nguvu msisimko na hisia nzuri lakini hazidi kiasi cha kufanya chumba kiwe kuwa chenye vurugu au kusumbua macho.